Kazi ninayoifanya ni kazi ya viwanjani na kwa sababu ya hiyo nguo zangu huchafuka mara. Hii inabidi mimi kufanya usafi ama kufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Hivo unafua weekend na kati ya wiki. Pia inagharimu kufua na kupiga pasi.